Naam, nimepata fursa ya kuona bahari na ilivyo kuwa ya ajabu. Tena, shughuli zingine za mapumziko. Kitu ambacho kilikuwa cha ajabu pale ni jinsi ilivyo kuwa. Nilipenda sana kusikiza sauti ya mawimbi inayopigwa ufwekene, kunusia hewa ya uchumvi na kuhisi mchanga laini chini ya miguu yangu. Kitu cha pili ambacho kilikuwa cha ajabu, kitu ambacho nilicho kifanya. Nilitumia muda wangu nikiangalia ndege wa baharini na wavuvi, wakirudi na kuondoka. Ilikuwa ni jambo mbalo sana lilinifurahisha sana.

Filamu yangu ambayo ninayoipenda ni ya Shawshank Redemption. Ilio toka mwaka wa tisini tisa na nne. Na hizi ndio sababu zangu za kupenda hii filamu. Kwanza, kuna matumaini katika giza. Inatuelekeza, kuna matumaini katika giza. Filami hii si kuhusu kutoroka tu, bali ni kuhusu nguvu ya matumaini na subira hata katika hali ngumu sana. Kitu cha pili kwanini naipenda, inatuonyesha uhusiano wa kina. Napenda sana uhusiano kati ya Anndy na rafiki yake Red, Morgan Freeman. Kitu cha tatu ambacho ninachopenda katika hiyo filamu ni sauti ya Morgan Freeman. Sauti ya Morgan Freeman kama msimulizi wa hadithi inaiguza roho yangu sana. Na la mwisho ni mwisho wenye kuridhika. Mwisho wake inatoa faraja kubwa sana na huacha moyo wako ukiwa umejaa furaha. Kwa kifupi, Shawshark Redemption kwangu ingeni kuwa filamu bora kwa sababu inachanganya hadithi yenye hisia kali, ujumbe wenye nguvu na matumishi na sinema nzuri sana.

Ningepewa fursa ya kuchagua mji wowote ulimwenguni ambao ningependa kutembelea. Bila kusita ningechagua Tokyo Japan. Kwanini Tokyo Japan? Kitu cha kwanza ni mchanganyiko wa kale na kisasa. Tokyo ni tofauti na miji mingine mikubwa ya Japan. Inahifadhi utamaduni wake na kale ajabu. Kitu cha pili nigechagua Tokyo Japan ni hekalu na bustani. Yani Tokyo ina maelfu ya mahekalu mingi sana. Kitu cha tatu nigependa ama nigechagua kwa nini ningechagua Tokyo Japan ni nacha ya kipekee. Yani mandhari ya hisia uko Tokyo niyakupendeza sana. Kitu cha nne na cha mwisho, chakula. Chakula cha Tokyo kinajulikana kwa uzuri wake, wakisanii na ladha safi. Yani Tokyo kwangu si mji tu ni kama safari ya kurudi nyumbani katika historia, huku ukinufaika na urahisi wa maisha ya kisasa.

Kusema ukweli mimi husahihisha vifaa vyangu mara kwa mara lakini si haraka sana. Tuanze na simu, huwa nasahisha programu, kilaninapo ona arifa. Labda mara moja au mara mbili wiki. Tena tukienda kwa kompyuta ama laptop. Hii ndio huchukuwa muda mrefu zaidi. Ninaweka mipangilio isahihishe kiwakati ama nyakati za usiku. Jambo la tatu kifaa kidogo ama kama smartphone ama headphone. Hivi hupswa kusahihishiwa lakini mara nyingi huwa nasahau. Labda mara moja kwa mwezi hivi. Kwa kifupi, nasahihisha kiasi ni kisubiri kidogo kwa sahihisho kubwa ili kepuka matatizo.